Kipindi cha televisheni ninachopenda zaidi ni filamu Napenda kuangalia filamu zinazopendeza na zakuchekesha kwa sababu hunifuraisha na kuniondolea mawazo Pia hunisaidia kupumzika baada ya kazi au masomo na kunifanya nijisikie mwenye furaha.

Napenda kutembea katika maeneo ya wanyama pori kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie karibu na asili. Ninapowaona wanyama wakicheza au kula majani. Hunifanya nijisikie amani na mshangao. Pia ni fursa nzuri ya kujifunza kuhusu tabia zao na jinsi wanavyohusiana na mazingira yao. Kutembea sehemu hizi, kuna nifanya ni pumzike, kuondoa mawazo mabaya na kuthamini urembo wa dunia ya wanyama.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni mafunzo ya mikono. Yamenifundisha jinsi ya kutumia ujuzi wangu kutengeneza bidhaa kuwa mchapa kazi na kujitegemea. Pia nimejifunza uvumilivu, midhamu na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidhii. Mafunzo haya yamenifanya pia niwe na hishima katika jamii na kunipa matumaini ya maisha bora.

Hua ninahakikisha nashirikiana mawazo yangu kusikiliza wingine na kusaidia pale wenzangu wanapuitaji msaada. Pia ninahimiza kila mtu kutoa maoni yake na kushirikiana kwa bidii ili kazi ifanikishwe kwa pamoja. Kwa kufanya hivyo, tunajenga timu yenye mshikamano, matokeo bora na furaha ya pamoja.

Ninapenda chakula chenye latha tamu na lishi nzuri. Hii ni kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri, hunipa nguvo na huzidisha furaha ya kula. Chakula hiki pia ni rahisi kufurahia na kinanifanya nijisikie nikiwana afya njema.

Mimi hunywa maji mara nne kwa siku. Hii inanisaidia kudumisha mwili wangu unyevu afya nzuri na nguvu za kila siku. Kunywa maji kuna nifanya nijisikie kuwa na akili safi kutuliza akili na pia kuweza kufanya kazi zangu za kila siku.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya kuzaliwa. Napenda sherehe hii kwa sababu ni wakati wafuraha, kusherekea maisha yangu, kushirikiana na familia na marafiki, na pia kupokea zawadi na upendo kutoka kwa wale niliyo wapenda. Sherehe ya kuzaliwa hunifanya nijisikie maalumu na ninafurahia kila dakika yake.

Napendelea mfumo wa simu wa Samsung Napenda kwa sababu ni rahisi kutumia, una vipengele vingi vinavyo nifaa na unaendesha programu kwa haraka Pia vifaa vya Samsung vina muundo mzuri na hudumu Jambo linalo nifanya nijisikie furaha na urahisi wakati wa kutumia simu hii.

Kila asubui ninapoamka, mimi hupiga dua kwanza. Dua inanifanya nijisikie amani, utulivu na shukrani kwa maisha. Baada ya hapo, napenda kusoma vitabu kama vile kitabu cha habari ambayo hunifundisha mambo mapya. Kunipanua maarifa yangu na kunisaidia kufikiri vizuri kabla ya kuanza shughuli za kila siku. Kupiga dua na kusoma kila subuhi kume nifanya nijisikie tayari, mwenye furaha na akili safi kwa siku nzima.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa na kusaidia watu vizuri zaidi uwezo huu ungenisaidia kuwa mtu bora, kusaidia wengine wanapokumbwa na shida na pia kufanya dunia iwe mahali pazuri zaidi Kwa kuwa na uwezo huu, ningepata furaha kubwa kuona wenzangu wakiwa na amani na mafanikio.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa, nilifurahi sana kuona michoro na kazi mbalimbali za wasani Ili nifundisha mambo mapya, kunipa mskumo wa ubunifu na kunifanya nijisikie furaha nilipokuwa nikichunguza kazi hizo.

Mimi huanza mradi mpya wa kazi kama ifuatavyo. Kwanza napanga wazo langu vizuri na kufafanua malengo ya mradi. Kisha nawashirikisha kazi na watu muhimu ili kupata msaada na ushirikiano Baada ya hapo naunda mpango wa hatua kwa hatua, kuhakikisha kila kitu kinafanyika kwa usahihi Mwisho ninaanza kutekeleza mpango huo na kufuatilia maendeleo ili mradi ufanikiwe.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Kucheza ngoma kunanifanya nijisikie furaha, kunipanua mwili na pia kunisaidia kuonyesha hisia zangu kwa njia ya muziki na muendo. Pia, kucheza ngoma kuna nisaidia kupumzika, kufurahia muda na kushirikiana na marafiki.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kusaidia wengine kushiriki mawazo na kushiriki kazi za pamoja. Kwa mfano, ninaposhiriki katika kazi za usafi kusaidia watoto au kushiriki shughli za kijamii ninasababisha jamii yangu kuwa na mshikamano na maendeleo. Kushirikiana kuna nifanya nijisikie muhimu na heshima ndani ya jamii.

Chakula ninachopenda zaidi ni pilau. Napenda pilau kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu na kinapendeza sana. Pia napenda pilau kwa sababu ni rahisi kushirikiana nacho na familia au marafiki na hunifanya nijisikie mwenye furaha wakati wa kula.

Nafanya marafiki wapia kwa kusalimiana kwa furaha, kuzungumza kwa hishima na kushirikiana nao katika mambo mbalimbali Pia ninajitahidi kusikiliza wengine kuelewa hisia zao na kusaidia pale wanapohitaji msaada Kwa kufanya hivi marafiki wapia hunipenda na tunajenga uhusiano mzuri wa muda mrefu.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubu nifu, napenda kutumia mawazo yangu kuunda vitu vipya, kutatua matatizo kwanjia tofauti na kuonyesha hisia zangu kupitia sana, michoro au kazi za mikono Ubu nifu hunifanya nijisikie mwenye furaha na kupanua akili yangu kila siku.

Ninajihisi vinzuri kuhusu tathimini za kazi. Zinanisaidia kujua ni sehemu gani nimefanya vinzuri na ni sehemu gani ninahitaji kuboresha. Tathimini hizi hunifanya nijitahidi zaidi kujifunza kutoka kwa makosa yangu na kuwa bora kila siku. Pia zinanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kufanikisha malengo yangu.

Kama ninafanya kazi na timu ambayo ipo mbali, ninatumia njia za mawasiliano kama simu, barua pepe na programu za mtandao ili kushirikiana. Pia, ninaweka mpango mzuri wa kazi, kugawa majukumu kwa kila mtu na kufuatilia maendeleo. Hii inanisaidia kuhakikisha kazi inafanyika kwa usahihi na kwa wakati. Ingawa hatuko pamoja kwa karibu.

Kipa umbele changu ni kufanya kazi vizuri na kushirikiana kwa mawasiliano mzuri. Kwa sababu mawasiliano ni muhimu husaidia kuelewana, kupanga kazi vizuri na kutatua matatizo mapema. Nina hakikisha kila mtu anajua majukumu yake na kuwa na mpangilio mzuri ili kazi ifanikishwe kwa urahisi na kwa haraka.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni kahawa. Napenda kahawa kwa sababu hunipa nishati na kunisaidia kwamka vizuri. Kunywa kahawa asubuhi hunifanya nijisikie tayari kuanza shugli zangu za kila siku na kunipa furaha kidogo wakati wa kufanya kazi.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kuona marafiki zangu wakifanikiwa. Nafurahi kuona juhudi zao zikilipwa wanapopata mafanikio yao wenyewe na wanaposhirikiana na wengine kwa furaha. Hii inanifanya nijisikie, shangao, motisha na furaha kubwa kwa sababu ninaona wanaweza kufanikisha malengo yao kama mimi pia.

La, Sipendi kutembea kwa miguu Napenda njia nyingine za kusafiri au kufanya shuguli Kwani kutembea kuna nichosha haraka Kuna chukua muda mrefu na si rahisi kila wakati Hata hivyo, mara nyingine na paswa kutembea kama njia ya mazoezi au kufikia sehemu ambazo hatuwezi kufika kwa usafiri mwingine na wakati huo hunisaidia pia kuweka mwili wangu mzuri.

Wakati wajua kali, napenda kukaa kivulini, kunywa maji au juisi baridi na kupumzika. Hii inanisaidia kubaki baridi, kuondoa uchovu na kuendelea na shughli zangu bila usumbufu. Pia wakati huo napenda kutumia muda kidogo wafuraha na kutuliza akili.

Ningependa kujifunza sanaa na ujenzi wa mikono. Napenda kujua jinsi ya kutengeneza vitu vipya kutumia ubunifu wangu na kuunda kazi nzuri. Kujifunza hii kunanipa furaha, kunipanua akili na kunisaidia kuwa na ustadi ambao unaweza kunifaa siku za usoni.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikiana kwenye shughuli za nyumbani, kucheka pamoja, kuzungumza na kusherehekea matukio maalumu Pia napenda kula pamoja na familia kutembea pamoja au kucheza michezo ya pamoja, muda huu hunifanya nijisikie mwenye furaha karibu na wapendwa wangu na kunijenga hisia nzuri za upendo na mshikamano wa familia.

Napenda kuandika kwa mkono kuandika kwa mkono kuna nifanya nijisikie karibu na mawazo yangu Kuna nipanua ubunifu na kunisaidia kukumbuka vizuri ninachokiandika Pia napenda kuona maandiko yangu yakitokea moja kwa moja kwenye karatasi Jambo linalo nifanya nijivunie kazi yangu.

Tabia ya watu ninayoichukia ni wivu Napenda watu wawe wakitosheleza wakiwa waaminifu na wasiwe wakichukiana au kuonyesha wivu Wivu hunifanya nijisikie vibaya na mara nyingine huleta matatizo katika uhusiano na kushirikiana na wingine.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni sera ya kazi na maadili. Sera hii ni muhimu kwa sababu inahakikisha kila mfanyikazi anafanya kazi kwa uaminifu. Heshima na kwa mpangilio mzuri. Pia inasaidia kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano na mafanikio ya pamoja.

Hekima niliyojifunza katika maisha ni kwamba uvumilivu na bidii huleta matokeo mazuri. Maisha yanatufundisha kuwa kutokata tamaa hata pale tunapokutana na changamoto ni muhimu. Na kuwa na moyo wa kusaidia wengine kunafanya dunia kuwa mahali pazuri zaidi. Hii hekima inanisaidia kuchukua hatua sahihi na kuishi kwa furaha na heshima.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Napenda kwa sababu hunifurahisha kupanua akili yangu na kunifundisha mikakati ya kufikiri. Pia, kucheza michezo ya ubao hunisaidia kushirikiana na marafiki na familia na kunanifanya nijisikie mwenye furaha kila wakati.

Ndiyo, napenda kutumia teknolojia mpia. Napenda kwa sababu hunisaidia kujifunza mambo mapya, kufanya kazi kwa urahisi na haraka, na kuipanua ujuzi wangu. Pia, teknolojia mpya hunifanya, jisikie, kushirikiana na dunia ya sasa, na kufurahia ubunifu wa kisasa.

Ili kuongeza uzalishaji wangu mimi hufanya mambo kathaa na panga muda wangu vizuri kushugulikia kazi kwa mpangilio na kuepuka usumbufu Pia ninahakikisha ninafuata mikakati bora na kutumia nguvu zangu kwa bidii ili kazi ifanikishwe haraka na kwa ufanisi.

Nina chopenda kuhusu mtaa wangu ni bidii ya watu wake watu wa mtaa wangu ni wachapa kazi Wanajitahidi kila siku kuboresha maisha yao na kusaidiana bidii hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa juhudi na kuhishi kwa amani na wengine.

Ninahifadhi pesa kwa kugawa kipengele cha mapato yangu kila mwezi kuweka baadhi kwenye akiba ya benki na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima Pia ninajaribu kujipanga kwa matumizi ili kuhakikisha pesa ninazohifadhi zinanisaidia katika dharura.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua, napenda kwa sababu hunifanya nijisikie utulivu, furaha na amani. Harufu hii pia hunikumbusha uzuri wa asili na kunipa hisia nzuri ninapokua nikiwa karibu na mazingira mazuri.

Timu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester City. Ninapenda timu hii kwa sababu inacheza mpira mzuri. Wachezaji wake ni wa kiwango cha juu na mara nyingi wanashinda mechi muhimu. Pia nashangazwa na jinsi kocha na wachezaji wanavyo shirikiana vizuri na kupanga mbinu za ushindi. Kila wakati Manchester City inapocheza najisikia msisimko na mwenye furaha tele. Na mara nyingine huleta hisia ya mshango pale wanapofanya ushindi wa kishujaa.

Ninapanga kazi yangu ya kila siku kwa kuanza kutaja kazi muhimu kwanza kueka muda maalum kwa kila kazi na kuhakikisha ninafuata mpangilio bila usumbufu Pia ninaweka malengo ya muda mfupi na muda mrefu ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi Hii inanisaidia kuwa na nidhamu kufanya kila kitu kwa wakati na kufanikisha majukumu yangu kwa usahihi.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Napenda yoga kwa sababu inanisaidia kupumzika, kudumisha mwili wangu wenye nguvu na afya nzuri, na kunisaidia pia kuwa na utulivu wa akili. Kila wakati ninapofanya yoga, inajisikia vizuri na nikiwa tayari kwa shugli za siku.

Kulinda mazingira, mimi hupanda miti kutunza usafi wa sehemu, kuepuka kuchoma taka ovyo na kutumia rasilimali kwa busara. Pia, inahimiza wengine kushiriki katika kuhifadhi mazingira kuokoa maji na nishati na kulinda wanyama pori. Hii inanisaidia kudumisha dunia safi yenye afya na nzuri kwa vizazi vijavyo.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano. Nilishiriki katika mashindano ya michezo ya shule na sanaa. Mashindano hayo yalinifundisha ushirikiano, nidhamu, uvumilivu na jinsi ya kushinda au kupoteza kwa heshima. Kila mara niliposhiriki, nilijisikia msisimuko na mwenye furaha. Na mara nyingine hata mshangao pale nilipofanikisha malengo yangu.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za usafi, kusaidia watoto na wazee, kushirikiana katika miradi ya kijamii na kutoa msaada pale wanapohitaji. Pia ninahimiza wengine kushirikiana na kusaidiana. Kwa kufanya hivi, ninaongeza mshikamano katika jamii na tunajenga mazingira bora kwa wote.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa asiwe mwenye kukata tamaa Hii ni kwamba aendelee kujitahidi na aone changamoto kama fursa ya kujifunza Pia ni muhimu kuwa na imani na mwenyewe na kusikiliza mwingine na kushirikiana ili kupata msaada Kwa kufanya hivi, mtu anaweza kustahimili changamoto na kufanikisha malengo yake kwa bidii na udhabiti.

Napenda kulala mapema. Napenda kwa sababu husaidia mwili wangu kupumzika vizuri, kunifanya nijisikie tayari kwa siku na kunipa nguvu za kufanya kazi na shughli za kila siku. Kulala mapema pia kunanisaidia kuwa na afya nzuri na akili safi.

Chumba changu cha kulala ni kidogo. Kuta zake zimepakwa rangi ya kijani, jambo lilalonifanya nijisikie tulivu na karibu na asili. Kitanda changu ni cha kawaida kilicho na rangi za kupendeza na kitulivu ambacho hunifanya nijisikie salama nikiwa nimekaa au kulala.

Chumba ninachopenda nyumbani ni jikoni. Napenda jikoni kwa sababu ni mahali panapo paswa furaha. Ladha nzuri na ubunifu. Katika jikoni, napenda kupika, kujaribu mapishi mapya na kushirikiana na familia yangu. Napenda pia kuandaa vyakula vizuri na kuona kila kitu kiko safi na katika mpangilio mzuri. Nikiwa jikoni, ninahisi mwenye furaha. Utulivu na kuwa na nguvu za kufanya kazi ni chumba kinachonifanya, nijisikie nyumbani, karibu na familia na pia kina nipanua ujuzi wangu wa kupika na kupanga chakula.

Ninashereekea mwaka mpya kwa njia ya furaha na shangwe. Napenda kushirikiana na familia na marafiki, kula chakula kizuri, kucheka pamoja na kushiriki zawadi. Pia, mara nyingine napenda kushiriki sheree ndogo za kitamaduni au kuangalia matangazo ya maadhimisho. Sheree hizi hunifanya nijiskie mwenye furaha na kuwa na matumaini mapya kwa mwaka ujao.

Ndiyo, napenda kupanda milima.Napenda kwa sababu hunipa furaha na hisia ya mafanikio nikifikia kilele Pia, kupanda milima kunanisaidia kuwa karibu na asili, kufanya mazoezi mwilini na kupumzika kisaikolojia Kila wakati ninapopanda, ninajisikia mwenye nguvu na furaha tele.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikiana kwenye shuguli za nyumbani, kucheka pamoja, kuzungunza na kusherekea matukio maalumu, pia napenda kula pamoja, kutembea au kucheza michezo ya pamoja. Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikiana kwenye shughuli za nyumbani, kucheka pamoja, kuzungumza na kusherekea matukio maalumu, pia napenda kula pamoja, kutembea au kucheza michezo ya pamoja.

Msimu wa mwaka inayopenda zaidi ni majira ya jota. Napenda kwa sababu hutoa jua nzuri. Siku ndefu za kufurahia shughuli za nje na nafasi ya kupumzika. Pia napenda kuogelea majini au kwenye bwawa. Jambo linalonifurahisha, kunipa nguvu na kunisaidia kupumzika kisaikolojia. Majira haya ya kuogelea hunisaidia kuwa na hisia nzuri.

La sipendi kukimbia napendelea njia nyingine za mazoezi au burudani Kwani kukimbia kunanichosha haraka na si rahisi kila wakati Hata hivyo mara nyingine napaswa kukimbia kama sehemu ya mazoezi au michezo na wakati huo hunisaidia pia kuweka mwili wangu katika afya nzuri.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli Napenda kwa sababu hunisaidia kuwa na afya nzuri, kunipanua mwili na kunifurahisha nikitembea nje. Pia, kuendesha baisikeli kunanisaidia kupumzisha akili kuona mandhari nzuri na kushirikiana na marafiki wakati mwingine.

Muandishi wa vitabu ninaye mpenda ni ken walibora na mpenda kazi zake kwa sababu anaandika kwa njia ya kuvutia hadithi zake zinanifundisha mambo mapya na kunifanya nijisikie mshangao na furaha vitabu vyake hunipa msukumo wa ubunifu na kujifunza mambo mapya kila ninapovisoma.

La, sijawahi kusafiri kwa ndege kwa sababu nauli ni ghali Napendelea kutumia njia nyingine za usafiri Ingawa siku moja natumaini kujaribu ndege Ingawa haijawahi najua kusafiri kwa ndege kutanisaidia kuona sehemu mbalimbali kwa haraka na ningependa kupata uzoefu huo siku moja ikiwa itakuwa inawezekana.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe ufukwini. Ningependa kuenda mahali penye bahari nzuri, mchanga mweupe na upepo mwanana. Nikiwa huko, ningependa kuogelea, kutembea ufukwini, kupumzika chini ya kivuli na kufurahia mandhari ya bahari. Ningependa kusafiri na familia yangu au marafiki wakaribu. Kwa sababu kusafiri hunifurahisha zaidi nikiwa na watu ninaowapenda katika likizo yangu ya ndoto, ningependa kupumzika zaidi kuliko kutembea sana Hili nipate utulivu wa akili nguvu mpya na furaha kabla ya kurudi kwenye shughuli za kawaida.

Mboga ninazopenda kula ni mboga za kienyeji Ninazipenda kwa sababu zinaladha nzuri, zinakulika vizuri na nisehemu ya chakula cha asili cha nyumbani Pia mboga hizi hunifanya nijisikie mwenye furaha hafya nzuri na kunisaidia kuwa na nguvu za kufanya kazi na shugli za kila siku.

Sijali maoni ya wengine. Napenda kuchukua maamuzi yangu mwenyewe. Kufuata moyo wangu na kufanya mambo kwa njia ninayo iona sahihi. Hata hivyo, mimi naweza kusikiliza maoni ya wengine kama yanasaidia kunifundisha au kunisaidia kuboresha maisha yangu. Lakini siwezi kuacha kufanya kile ninachokiona ni bora.

La, sijawahi kujifunza kupiga gita. Ingawa sijawahi ningependa kujaribu siku moja. Kupiga gita kutanisaidia kuonyesha hisia zangu, kujiburudisha na kujifunza kipaji kipya. Ningependa pia kujua jinsi ya kucheza nyimbo nzuri ili kufurahia mziki kwa ukamilifu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi napumzika kidogo, kunywa kinywaji baridi, kuangalia televisheni na kusoma kitabu cha kupendeza. Mara nyingine napenda pia kutembea kidogo au kucheka na marafiki. Mapumziko haya hunisaidia kutoa uchovu wa kazi, kupata nguvu mpya na kuwa tayari kuendelea na shugli za mchana kwa furaha na utulivu.

Napenda kuvaa nguo za suti Napenda kwa sababu zina nifanya nijisikie huru zenye mtindo na zinafaa kwa hali nyingi Pia nguo za suti hunipa hisia ya kujitambua vizuri na kunisaidia kuonekana mzuri nikiwa kazini au kwenye sherehe.

Ndiyo, napenda kula samaki. Napenda kwa sababu zina ladha nzuri ni afya na hunipa nguvu za kufanya kazi na shughuli za kila siku. Pia, kula samaki kunanisaidia kuwa na mwili mwenye afya na akili safi. Na mara nyingine hunifurahisha hasa nikipishana au kushirikiana na familia kwenye mlo nzuri.

Mimi nasomea habari mtandaoni kupitia Facebook. Napenda kwa sababu inanikutanisha na marafiki, kunipa tarifaa mpya haraka na kunisaidia kufuatilia matukio mbali mbali ya kijamii na ya burudani. Pia kusoma habari hapa kunanisaidia kujua mambo yanayojitokeza ndani na nje ya nchi kwa urahisi.

Programu ninazo zitumia mara nyingi ni Facebook, Whatsapp, Youtube na Tik Tok Napenda kutumia programu hizi kwa sababu zinanisaidia kuwasiliana na marafiki na familia kujifunza mambo mapya kuona burudani na kushirikiana kwenye shugli mbali mbali Pia kutumia programu hizi kuna nisaidia kubaki na habari mpya na kuendelea kuwana ujuzi wa teknolojia.

Mimi natumia kompyuta zaidi kufanya upekuzi. Napenda kufanya upekuzi kwa sababu unanisaidia kupata tarifa haraka, kujifunza mambo mapya na kutatua matatizo mbali mbali. Pia kufanya upekuzi kuna nisaidia kuwa na habari sahihi na kuendelea kujua mambo na yanayojitokeza. Ndani na nje ya nchi.

Ndio, napenda kwenda pwani. Napenda kwa sababu upepo wa bahari hunipa utulivu, mandhari ni mazuri na ninapata nafasi ya kupumzika na kufurahia mazingira. Pia, napenda kutembea ufukweni kuogelea na kufurahia mawimbi ya bahari. Jambo linalonifanya nijisikie mwenye furaha na amani ya moyo.

Kile ninachopenda kununua zaidi ni nguo na viatu. Napenda kununua nguo kwa sababu zinanifanya nijisikie huru, niwe nidhamu, na zenye mtindo. Na viatu napenda kwa sababu zinakamilisha muonekano wangu na kunisaidia kuwa na furaha nikiwa kazini.

Mimi ninaenda maktabani maratatu kwa wiki. Napenda kuenda maktabani kwa sababu kuna nipa na fasi ya kusoma witabu mbali mbali. Kujifunza mambo mapya na kupata habari sahihi. Pia maktaba hunisaidia kupanua ujuzi wangu kutuliza akili na kufurahia mazingira tulivu ya kusoma.